Sayansi ninayoipenda sana ni sayansi inayojulikana kama fizikia, yani physics. Fizikia ni somo linalochunguza jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Linatusaidia kuelewa mambo ya msingi kama mwendo wa vitu, nishati, nguvu, sauti, mwanga, umeme na joto. Kwa kupitia fizikia, tunapata majibu ya maswali mengi ambayo mara nyingi huonekana kuwa ya kawaida lakini yana maana kubwa kama vile kwa nini kitu kina anguka chini, kwa nini magari yanatembea au kwa nini taa zinawaka. Sababu kuu inayofanya nipende fizikia ni kwamba ni somo linalotufundisha kufikiri kwa kina na kutumia akili. Fizikia haitegemei kufikiria tuu bali inahitaji uelewa, uchambuzi na matumizi ya mantiki. Hili hunisaidia kuboresha uwezo wangu wa kutatua matatizo si tu darasani bali hata katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, fizikia ina mchango mkubwa sana katika maendeleo ya teknolojia. Vifaa tunavyotumia kila siku kama simu za mkononi, redio, televisheni, kompyuta, magari na hata mitambo ya hospitali kama machine za x-ray na MRI vyote vinategemea kanuni za fizikia. Bila fizikia maendeleo hayo yasingewezekana. Pia fizikia hunisaidia kuelewa masomo mingine ya sayansi kama kemia, biolojia na hisabati. Inafanya niweze kuona uhusiano uliopo kati ya masomo haya na jinsi yanavyoshirikiana katika kutatua changamoto za maisha ya binadamu. Ingawa baadhi ya wanafunzi huona fizikia kuwa somo ngumu na amini kuwa kwa juhudi, mazoezi na mwongozo mzuri wa mwalimu, kila mwanafunzi anaweza kulielewa na kulipenda. Changamoto zake ndizo zinazonifanya niipende zaidi, kwani hunipa hamsa ya kujifunza na kugundua mambo wa mapya. Ningependa kusema kwamba fizikia si somo la darasani tu, bali ni somo la maisha. Linatufundisha kufikiri, kuuliza maswali na kutafuta suluhisho. Ndio maana fizikia ni somo la sayansi ninayoipenda na naamini litaendelea kuwa chanzo cha maarifa na ubunifu kwa vizazi vijavyo.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Jee, nizisome zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini, kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitajibu moja kwa moja. Zingine nita-azimia kwa baadae. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folda, nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutumia jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.